Napendelea baridi kwa sababu msimu wa baridi, hakuna changamoto kama vile kutoa jasho unapofanya kazi, kutoa jasho pengine unapolala, unapotembea, lakini wakati wa joto kuna kuwa na changamoto nyingi kama vile kuhisi jasho, inakufanya unanuka jasho, nguo zinaloa maji kutokana na jasho jingi, kwa hivo baridi ni nzuri kuliko joto. Kwa hivyo mimi napendelea baridi zaidi.

Napotaka kujivinjari mara nyingi ama kupiga starehe naelekea katika sehemu za burudani ambapo kuna mziki, mziki tu mzuri pole pole na pia kuna nyama choma, kachumbari na ugali pamoja na mvinyo, aina ya bia ambazo zinauzwa huku Kenya. Kwa hivyo nakwenda sehemu kama ile na subiria nyama yangu na kula ni kimaliza na simama na piga dance kidogo kwa hivyo hiyo ndio aina yangu ya kujivinjari.